Jioni hii, nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikilize mziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo, kuna michezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katuni, wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja, alafu watoto walale. Baadae, nitakuwa na muda wangu, niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa sijasoma bado nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo la tarakimu katika mfumo wetu. Wote wanajaribu kutatua, lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu wanauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea? Najibu upole, sijui zaidi. Inaitaji muda wa kufikiria, lakini msisitizo wanaonipa unazidi. Nitachukua pumziko kidogo, nifike kisimani ninywe maji. Labda akili itakua wazi badae niombe wenzangu wanisaidie kuangalia kazi za watu wawili ni haraka zaidi, na tumaini kesho mambo ya takuwa bora. Leo ni siku ya changamoto tu.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijakisoma. Nimekua na shughuli nyingi leo. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu. Ni muhimu kujua. Napenda kisoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti nasoma asubuhi lakini vitabu jioni. Watoto wangu wanaona napenda kusoma nao wanaaza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi nitakwenda wiki ijayo. Kusoma na kufungua akili. Kujua mambo mapya.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

Wenzangu wa kazini ni watu wa aina mbali mbali. Kuna wale wanaongea sana, wengine ni wakimya. Mimi napenda kuwa katikati, siongei sana, lakini siwe mbali. Kuna mmoja anayeuliza maswali mengi sana, wakati mwingine nina mchoka. Lakini naelewa yeye ni mtu mpya, anajifunza tu. Lazima niwe na subira. Kuna mwingine tunafanya kazi vizuri pamoja, anayifahamu bila kusema. Hiyo ni ushirikiano mzuri. Tutakamilisha miradi kwa haraka. Ofisini kuna vikundi vya watu, lakini mimi sija jiunga sana. Napenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani. Mahusiano mazuri ya kazi ni muhimu, lakini kila mtu ni tofauti.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee, nina zitumia zote, na thani nusu tu, nizifute zile zitumi, zinachukua na fasi, programu ya mahasiliano ni muhimu, ni itunze, programu ya ramani pia nina itumia kila siku, inansaidia kupatanjia, programu za mchezo, jee zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina programu za kusoma abari. Katha ni za ayina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kongalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi ya raka zaidi bila kuchelewa.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

Je, nchukue basi au pikipiki leo. Basi ni salama, lakini inachelewa. Pikipiki ni haraka, lakini hewa ya baridi inansumbua. Na dhani leo nchukue basi, sina haraka sana. Nauli ni shilingi mia mbili tu, ni nafuu. Nitakaa kwenye dirisha, niangalie mitatu na popita. Napenda kuona watu na shughuli zao za asubui. Kila mtu ana hadithi yake, stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba, tatembea dakika kumi. Mazoezi mazuri kwa mweli, kifika kazi mapema, nitakunjua kabla ya kuanza kazi.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

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Ni na akaunti nyingi sana. Kila moja inaitaji nywila. Ilikuwa ni kitumia nywila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Tatengeneza nywila tofauti kwa kila akaunti. Lakini, nitazikumbuka aje zote. Labda niandike mahali salama. Au nitumie programu ya kusumamia nywila. Sikia programu hizo ni salama. Zina kumbuka zote kwa ajili yako, tajaribu moja. Lazima pia ni badilishe nywila mara kwa mara, kila miezi mitatu. Salama mtandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali, lazima ni jilinde na data yangu.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nitachukua maji, nisi kauke, labda ntakutana na jirani zangu, naweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Jaribu kwenda asubuhi lakini si kuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia mzuri.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

Chelewa. Chelewa ni nelo ambalo mara nyingi tunalisikia katika maisha wa kila siku. Wakati mwingine, mtu anaweza kusema, semahani nimechelewa, akimaanisha kuwa hakufika kwa wakati. Lakini chelewa siyo tu kuhusu muda. Wakati mwingine, ni kuhusu fursa ambazo tunazipoteza kwa sababu hatukuchukua hatua mapema. Kuna msemo wa kiswahili unasema, usichelewe kufanya jambo jema. Maana yake ni kwamba, kila dakika tunayopoteza inaweza kuwa nafasi ambayo haitarudi tena. Chelewa inaweza kuwa somo la kutufundisha umuhimu wa kupanga, kujituma na kuheshimu muda wa wengine. Lakini pia chelewa si mwisho wa dunia. Kila mtu ana wakati wake, wakati mwingine kuchelewa kunatupa nafasi ya kujifunza, kutafakari na kufanya mambo kwa njia bora zaidi. Muhimu nitusikate tamaa. Kwa hiyo, ukijikuta umechelewa leo, usijilaumu sana. Jifunze kutokana na hilo, jiandae vizuri zaidi kesho na uendelee kusonga mbele. Maisha ni safari na kila hatua, hata zilizochelewa zina maana yake.

Viatu. Kila mtu anaitaji, lakini mara chache, nafikiria hadithi ilio nyuma yake. Viatu siyo tu kitu cha kuvaa miguuni. Sehemu ya safari yetu ya kila siku. Kila jozi ya viatu na hadithi yake. Kutoka kwa safari ndefu tulizopitia hadi kwenye ndoto tunazo zifuata. Wakati mwingine, viatu vinaweza kuakilisha mwanzo mpya, unapovaa viatu vipya unahisi kama unaanza ukurasa mpya maishani. Lakini pia, viatu vya zamani vina kumbu kumbu, vya safari, vicheko, na ata changamoto tulizo shinda. Kuna msemo unasema, kabla huja muhukumu mtu, tembea maili moja katika viatu vyake. Maana yake ni kwamba kila mtu ana safari yake na viatu vyake vinaonesha njia alizo pitia. Somo la umu uhuruma na uelewa. Kwa hiyo, viatu siyo tu ulinzi wa miku yetu. Bali ni alama ya safari ya maisha. Kila hatua tunayopiga, iwe karibu, iwe kwenye barabara, ngumu au laini. Inatupeleka karibu zaidi na ndoto zetu. Viatu, rahisi kwa macho, lakini venye maana kubwa kwa moyo. Kila jozi kila hatua, nie sehemu ya hadithi yetu.

Kiti ni kitu rahisi tunachokiona kila siku, lakini kina maana kubwa ya zaidi ya tunavyofikiri. Kiti ni mahali pa kupumzika, pa kutulia baada ya siku ndefu. Ni sehemu ndogo inayotupa faraja na utulivu. Wakati mwingine, kiti kinaweza kuwa alama ya nafasi. Kiti cha darasani kinawakilisha elimu. Kiti cha ofisini kinawakilisha kazi na juhudi. Kiti cha nyumbani kinawakilisha mapumziko na familia. Kila kiti kina hadithi yake. Kuna nyakati tunapokaa kwenye kiti na kufikiri kuhusu maisha yetu. Changamoto, mafanikio na ndoto tunazotamani kufikia. Katika utulivu huo, tunapata nguvu ya kuendelea mbele. Lakini pia, kiti kinatufundisha kitu kingine muhimu, uvumilivu. Wakati mwingine tulazimika, kusubiri kiti chetu. Maana yake ni kusubiri nafasi yetu kwa subira, tukiamini kwamba kila kitu kina wakati wake.

Waridi ni nenozuri sana, siyo. Ninanukia upole, uzuri na upendo. Kila mtu anapofikiria waridi, anafikiria maua yenye rangi nyekundu, harufu tamu na hisia za mapenzi. Lakini waridi siyo tu, ni ishara ya maisha yenye huzuni na changamoto. Kama waridi, maisha yetu yana miiba. Wakati mwingine tunajeruhiwa, tunapata magumu, lakini bado tunakuwa, tunachanua na tunatoa harufu nzuri kwa wale wanao tuzunguka. Waridi linafundisha uvumilivu, linakuwa taratibu, likihitaji jua maji na upendo. Vivyo hivyo, sisi pia tunahitaji malezi, matumaini na huruma ili kustawi. Kuna waridi jeupe la amani, waridi jekundu la mapenzi na waridi pinki la shukrani. Kila moja lina ujumbe wake maalum kama vile kila mtu alivyo na hadithi yake ya kipekee. Kwa hivyo unapo liona waridi kumbuka kwamba uzuri wake unatokana na nguvu ndani yake.

Nimefurahi kukutana nawe, maneno haya rahisi yanauzito mkubwa. Kila mara tunapokutana na mtu mpya, kuna hadithi mpya, tabasamu jipya na nafasi ya kujifunza kitu kipya. Nimefurahi kukutana nawe, kwa sababu kila kukutana ni zawadi. Wakati mwingine, hatujui ni kwa nini njia zetu zimekutana, lakini kila tukio linamaana yake. Labda ni mwanzo wa urafiki au misomo dogo kuhusu maisha. Kutana na mtu ni kama kufungua ukurasa mpya katika kitabu cha maisha. Kila neno, kila sauti na kila tabasamu inaongeza rangi katika safari yetu. Nimefurahi kutana nawe kwa sababu wewe nisehemu ya hadithi yangu sasa. Labda tutazungumza kwa muda mfupi tu au labda tutakuwa marafiki wa muda mrefu. Haijalishi, muhimu ni kwamba tumekutana na tumetengeneza kumbukumbu, ndogo ya upole na utu.

Idara. Neno hili lila maana kubwa kuliko inavyo onekana. Kila idara ni sehemu muhimu ya mfumo mkubwa unaofanya kazi kwa pamoja. Kwa mwili wa binadamu, kila sehemu inajukumu lake inapofanya kazi vizuri, mwili wote unakuwa na afya. Katika maisha yetu ya kila siku, tunaweza kusema kwamba kila mtu ni idara fulani. Kuna wale wanashughulika na upendo, wengi ni wa matumaini na wengine niwafuraha. Kila moja wetu anachangia kitu cha kipekee katika jamii. Idara nzuri haijengwi kwa nguvu pekee bali kwa ushirikiano, marasili na heshima. Watu ndani yake wanasaidiana, wanajifunza na wanakuwa kwa pamoja. Hapo ndipo mafanikio yakweli yana patikana. Kama vile serekali au kampuni inavyoitaji idara mbali mbali ili kufanikiwa, sisi pia tunaitaji sehemu tofauti. Tofauti za maisha yetu kufanya kazi kwa uwiano. Kuna idara ya moyo, ya akili na ya roho. Zote zikifanya kazi kwa pamoja, tunapata amani na mafanikio. Kwa hiyo, unapofikiria neno idara kumbuka kwambani zaidi ya sehemu ya kazi. Ni mfano wa umoja, ushirikiano na nguvu ya pamoja.

Kichwa ni sehemu muhimu sana ya mwanadamu. Ndani yake ndipo akili, mawazo na kumbukumbu zote zote zinapokaa. Kichwa ndicho kinacho tuongoza, kinacho tusaidia kufikiria, kupanga na kufanya maamuzi. Lakini kichwa siyo sehemu tu ya mwili, ni ishara ya uongozi na hekima. Watu husema, kichwa ni bora kuliko nguvu. Kwa sababu mawazo mazuri yanaweza kubadilisha dunia. Kila siku, tunatumia kichwa chetu kufikiri kuhusu maisha, kazi na watu wanao tupenda. Tunapo kutana na changamoto ni kichwa kinacho tusaidia kutafuta suluhisho. Tunapo hitaji ubunifu ni kichwa kinachofunguwa milango ya mawazo mapya. Hata hivyo, kichwa pia kinahitaji utulivu. Wakati mwingine tunapazwa kukaa kimya, kupumua na kuruhusu akili ipumzike. Ndipo tunapopata uwezo wa ukweli wa mawazo. Kichwa kinawakilisha zaidi ya mawazo. Kinawakilisha utu wetu, ndoto zetu na uwezo wetu wa kubadilika. Kwa hiyo, linda kichwa chako ishughulikie kwa upendo kwa sababu humo ndipo ulipo mwanzo wa kila jambo unalolifanya.

Nne, namba ndogo, lakini yenye maana kubwa. Nne ni alama ya usawa, uthabiti na mpangilio. Fikiria pande za nne za dunia, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Zote zinaonesha jinsi dunia ilivyo kamili. Katika maisha, namba nne inawakilisha mambo muhimu tunayohitaji ili kusimama imara. Mwili, akili, moyo na roho. Tunapo vitunza vyote kwa usawa tunapata amani ya kweli. Kuna misimu minne ya mwaka. Masika, kiangazi, vuli na kipupwe kila msimu una uzuri wake na changamoto zake. Kama vile hatua nne za maisha kuzaliwa, kukua, kujifunza, kuishi kwa hekima nne pia ni ishara ya umoja. Wakati miguu minne ya meza inasimama sawa meza hiyo huwa imara vivyo hivyo, tunapo shirikiana kama watu wanne au zaidi, tunaunda nguvu ya pamoja. Kwa hiyo, unapofikiria namba nne usiione tu kama tarakimu, ione kama kielelezo cha usawa, umoja na udhabiti. Kila kitu kizuri katika maisha kinahitaji mizizi minne ya nguvu, upendo, imani, matumaini na uvumilivu. Nne, namba rahisi, lakini yenye maana kina.